Moja wa wachezaji bora wa mpira wakikapu ulimwenguni ni Lebron James. Ana umbo la kipekee. Nguvu na uwezo wakucheza nafasi tofauti uwanjani. Hamecheza miaka mingi katika NBA na ameshinda vikombe vingi vya timu pamoja na tuzo nyingi binafsi. Ikiwa ni pamoja na MPP mara kadhaa. Lebron anajulikana kwa ubora wake wa kimaendeleo uongozi wa timu na uwezo wa kuhamasisha wachezaji wenzake zaidi ya michezo ni kielezo cha kujituma kufanya kazi kwa bidi na kutumia nafasi yake kusaidia jamii kupitia miradi ya elimu na misaada hii inafanya siyo tu uchezaji bora uwanjani bali pia mfano wa kuigwa nje ya uwanja.

Mchezaji wa maarufu wa mchezo ni naopenda ni wa Arsenal bukayo saka. Yeye ni mchezaji mdogo mwenye kipaji kikubwa kutoka England. Anayejulikana kwa kasi stadi za kufunga na uwezo wa kucheza na fasi tofauti uwanjani. Saka amekua muhimu sana kwa Arsenal kutokana na michango ya ke ya mabao. Na uwezo wa kuendesha mshambulizi ya timu kwa ufanisi bali na uwanja saka pia ni mfano wa nidhamu na bidii ya changamoto za kuanza kucheza kikubwa akiwa mdogo. Haneonyesha uthabiti mkubwa na kujituma kila mechi uwepo wake umepandisha kiwango cha timu na mara nyingi anakua kielelezo cha vijana wanaojiamini na kushirikiana kwa bidii. Saka ni miongoni mwa wachezaji wachache wa arsenal wanaoshiriki. Kikamilifu kwenye timu ya taifa ya England jambo linalo ongeza umaharufu wake na umuhimu wake.